Ndiyo, nimewahi kulima. Hata saizi nalima nikijitarisha kwa mvua wa mwezi wa tatu. Mimi hulima kila mwaka. Napenda kulima na ninapolima basi mimi hupanda vyakula mbalimbali. Kulima ni mzuri tena ni njia moja. Mzuri sana ya kupata vyakula.

Ndio, mimi hupenda sana kupanda mlima. Kupanda mlima wakati mwingi huipanda ninapofanya mazoezi. Na ninapopanda mlima basi mimi hupata nguvu zaidi. Na hata pia kuweza kufanya mwili wangu mazoezi hatari hatari. Ambazo huipa nguvu zaidi. Kupanda mlima ni mzuri sana.